Ndiyo, nimeshawahi kuenda maonyesho wa sanaa, nilifuraia sana kuona mgunifu wa wasanii mbali mbali, mitindo tofauti ya uchoraji na kazi zilizo beba ujumbe mzito wakijamii Hali hii unipa msukumo na kunifanya kudhamini sana vipaji vya watu tofauti nchini.

Zoeya nzuri ambalo nililijenga ni kupanga siku yangu mapema Kila siku mimi uandika mambo ya kufanya uweka vipaumbela kama kawaida na kutenga muda wa kupumzika Hilo unisaidia kuwa na nidhamu kupunguza msongo wa mawazo na kukamilisha majukumu kwa ufanisi zaidi.

Mimi binafsi ni mtu wa kua muka mapema Napenda sana utulivu wa asubuhi kwa sababu hunipa nafasi ya kufikiria vizuri kupanga siku yangu na kuanza majukumu nikiwa na akili tulivu sana huwa najisikia mwenye nguvu zaidi wa asubuhi kuliko usiku na hilo hunisaidia kuwa na nidhamu na umakini mzuri siku nzima.

Naam napenda kusikiliza radio hasaa asubuhi au nikiwa safarini Radio hunisaidia kupata habari muziki mzuri na vipindi vya mijadala vinavyo nipa mawazo mapya Piah uniburudisha na kunifanya nijisikie ni kwa karibu na jamii ambayo ina nizunguka.

Mimi napendelea kuandika zaidi kuliko kusoma na nina sababu kuandika unipa na fasi ya kueleza mawazo yangu kwa uhuru kupanga hisia na kushiriki kile ninacho kifikiria Pia unisaidia kujielewa vizuri na kuwa mbunifu zaidi kila ninapoweka mawazo yangu kwenye maandishi.

Naam, nishawahi kulima. Uzoefu huo ulinifundisha uvumilivu na bidii. Kwa sababu kilimo kinahitaji mda na uangalizi. Haswa kilimo hakitambui jua, hakitambui mvua, hakitambui joto wala baridi. Huwa nikiona mimea ikikua, hunipa furaha na kunifanya kuthamani sana kazi ya mikono na maumbile.

Najikinga na jua kwa kuvaa kofia kama kawaida au miwani ya jua yani stanners ama sheds na wakati mwingine mimi hutumia mafuta ya kujikinga na mionzi ya jua Pia mimi ujitahidi kukaa kivulini na kunywa majimengi ili kuwepuka kuchoka au kuathiriwa na joto.

Nahifadhi data yangu kwa kutumia njia salama kama kuhifadhi kwenye kompyuta yangu na pia kwenye hifadhi ya mtandaoni yaani google huu nafanya nakala za ziada mara kwa mara ilikuwa kuhakikisha taarifa zangu ziko salama endapo kifaa kitaharibika.

Mimi binafsi mara nyingi hutumia wikendi kupumzika na kujitunza huwa napenda kutumia muda na familia au marafiki kufanya matembezi mafupi na wakati mwingine kusoma ama pia kuandika ili kujiongeza maarifa na kujiweka sawa kwa wiki mpia.

Naweka malengo ya kila mwezi kazini kwa kuthamini matokeo ya mwezi uliopita kisha kuchagua vipaumbele vichache vinavyoleta matokea makubwa Kisha mimi huyaandika malengo yangu kuyaweka kwa vipimo vinavyo eleweka na kujipanga muda na kuyafuatilia hatua kwa hatua.

Mimi binafsi napenda zaidi jukumu la kupanga na kuratibu kazi hUnifurahisha kuona mambo yakipangwa vizuri kila mtu akijua wajibu wake na malengo yakifikiwa kwa ushirikiano wa pamoja Pia hunipa nafasi ya kutumia mawanzo yangu vizuri na kusaidia timu kufanya kazi kwa ufanisi.

Naona wakati mkuu wa mpira wa besiboli ni msimu wa mashindano makubwa ambapo timu huwa katika ubora wao Huanzia mwanzoni mwa mwaka hadi katikati mashabi hufuatilia mechi kwa hamasa na kila mchezo huwa na ushindani Pressure na furaha ya kuona vipaji vikionekana.

Ninge mshauri mtu anayeanza kazi awe mvumilivu na mwenye hamu ya kujifunza Aulize maswali ajifunze kutokana na makosa aheshimu wenzake wanao muongoza na ajenge nidhamu ya kazi mapema Pia ajiangalie malengo madogo yanayo weza kufikiwa hatua kwa hatua.

Mimi binafsi napendelea tishati kuliko shati ni rahisi kuvaa inanipa uhuru wa kusogea na inanifaa kwa shughuli zangu za kila siku ikiwa ni pale kazini Ikiwa ni nyumbani Ikiwa niko mahali pale popote maybe kwa burudani Pia uendana na mitindo mingi na pia kwa rasni au nikipumzika na marafiki.

Kazi ambayo nathamini zaidi ni kazi inayoolenga kusaidia watu na kuleta mabadiliko chanya. Kazi ambayo inanipa fursa ya kutumia maarifa yangu ya kutatua matatizo kushirikiana na wengine na kuona matokeo halisi katika maisha ya watu hunipa maana na motisha kubwa sana.

Mimi binafsi siwezi kuishi pasipo simu ya mkononi, yani smartphone. Simu hiyo unisaidia kuwasiliana, kupata tarifa, kupanga shugli zangu za kawaida, na hata kujifunza mambo mapia, kupitia tu hiyo hiyo teknolojia. Kifaa hicho muhimu sana, na kikonsida kuwa muhimu kwa maisha yangu ya kila siku, kazini na hata binafsi.

Mimi binafsi napenda kufanya kazi na wengine zaidi ushirikiano hunipa nafasi ya kubadilisha na mawazo kujifunza mitazamu ambao na itofauti na kupata matokeo wa bora pia kufanya kazi pamoja kujenga mausiano mazuri na uangeza motisha ya kufikia malengo ya pamoja pale kazi.

Mimi binafsi napenda sanaa ya uchoraji na ushairi uchoraji hunivutia kwa rangi na hisia zinazobebwa Huku ushairi hunigusa kwa maneno yenye maana nzito aina hizi hunisaidia kutafakari maisha na kueleza hisia kwa ubunifu.

Naam nimeshawahi kushiriki mashindano uzoefu huo ulinijenga kisaikolojia ukanifundisha kujiamini kushindana kwa heshima na kukubali matokeo kwa moyo wazi pia uliniongeza motisha ya kujitahidi zaidi na kuboresho uwezo wangu kila wakati.

Mimi binafsi, napenda sana harufu ya mvua inapoanza kunyesha. Hasa juu ya ardhi kavu. Unipa hisia ya utulivu, upya pamoja na matumaini. Harufu huyo unikumbusha mwanzo mpya unifanya nijisikia karibu zaidi na maumbile ya mwenyezi mungu.

Ndio, mimeshawahi kufanya yoga, hunisaidia kutuliza akili, kunyoosha mwili, na kupunguza msongo wa mawazo. Baada ya kufanya yoga, mimi hujisikia mwepesi, mwenye umakini zaidi, na mwenye nguvu chanya za kuendelea na shughuli zangu za kila siku.

Naamu, napenda asali na naipenda sana Napenda utamu wake wa asili na faida zake za kiafya kama kutibu homa ama kutibu magonjwa ya tumbo huwa naitumia kwenye chai au chakula kidogo hata kwenye pancake na hunipa ladha nzuri pamoja na hisia na nguvu na utulivu.

Mimi hufua nguo mara mbili hadi mara tatu kwa wiki kutegemea na shughli nilizokuwa nazo wiki hiyo Napenda kuhakikisha nguo zinabaki safi na nadhifu muda wote hivyo hugawanya kufua ili kuepuka mzigo mkubwa na kupanga muda wangu vizuri sana.

Na'am, napenda kupiga chombo cha muziki, hasa gitaa. Kupiga muziki, hunipa furaha. Hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo, na kueleza hisia zangu bila maneno mengi. Pia hunifanya nijisikie huru, na mwenye ubunifu zaidi, ninapopata muda wa kufanya hivyo. Pia mimi hupata raha moyoni sana.

Mimi binafsi napenda kununua vitabu na vitu vinavyohusiana na maendeleo binafsi hunivutia kwa sababu hunisaidia kujifunza kupanua mawazo wa kujiboresha Pia wakati mwingine mimi hununua vitu vya nyumbani vinavyofanya maisha yangu yawe rahisi na yakupendeza kama washing machine.

Ndiyo, napenda kuendesha baiskeli. Baiskeli hunipa mazoezi mazuri, hunisaidia kupunguza mawazo, na kuniruhusu kufurahia hewa safi. Kwendesha baiskeli pia unipa uhuru wa kuchunguza maeneo mapia na kujisikia mwenye afya na nguvu. Naipenda baiskeli sana.

Ningependa kuwa na uwezo wa kujifunza kwa haraka zaidi uwezo huo ungenisaidia kuelewa mambo mapya kwa urahisi kubadilika na mazingira mapya ya kazi kutumia maarifa kwa ufanisi mkubwa ambao ni katika maisha ya kila siku.

Ningependa kujifunza ujuzi wa kupanga fedha binafsi kwa sababu hunisaidia kutumia rasilimali vizuri, kujiwekea akiba na kupanga maisha ya baadaye kwa uhakika. Ujuzi huo huleta utulivu wa mawazo na kunipa uhuru zaidi wa kifedha.

Mimi binafsi mazoezi yangu ya kila siku ni rahisi lakini ya nadumu pia Uwa nafanya matembezi ya haraka au mazoezi ya kunyoosha mwili kila asubui hii unisaidia kua msha mwili kuongeza nguvu na kwanza siku nikiwa na akili ambayo ni tulivu.

Mimi binafsi hushambulia tatizo kazini kwa kulielewa kwanza vizuri. Kisha kuligawanya katika sehemu ndogo ndogo Huwa natafuta ta.arifa kushauriana na wenzangu inapo hitajika na kuchukua hatua kwa utulivu hadi kupata suluhisho lililofaa.

Naam wakati mwingine napenda kutembea mstuni utulivu wa mazingira ndio unapata nikitembea sauti za ndege zinazo nifurahisha na hewa safi unipa amani ya akili kutembea mstuni unisaidia kutafakari kupunguza msongo wa mawazo na kujisikia karibu zaidi na maumbile.

Napendelea mahali pa kimya kuliko kelele Kim ya hunipa na fasi ya kufikiria vizuri, kuzingatia kazi na kutulia kiakili Hata hivyo wakati mwingine kelele za kawaida hunifaa na poitaji nguvu au msukumo wa kijamii pamoja na familia yangu na marafiki.

Nalinda mazingira kwa kupunguza taka kutumia tena vizuri inapowezekana na kuifadhi rasirimali kama maji na umeme Pia ujitahidi kuhamasisha wengine kuhusu muhimu wa mazingira ambao ni safi na kuchukua hatua ndogo ndogo zenye hatari ambao ni chanya.

Naiamini kampuni ya Google kwa sababu ya ubunifu wake, huduma zake nyingi muhimu na juhudi za kuboresha teknolojia kwa matumizi ya kila siku. Pia naona inawekeza sana katika usalama wa taarifa, elimu na suluhisho zinazorahisisha maisha yangu na ya watu wengine.

Naboresha micha kato ya kazi kwa kuchambua kinacho chelewesha au kurudi mara kwa mara. Kisha mimi huweka njia rahisi, utumia zana za kijiditali na kushirikisha timu kutoa mawazo yao. Kufuatilia matokeo unisaidia kurekebisha na kuongoza ufanisi.

Napenda kutoa sadaka au michango kadri niinavyoweza huwa nachangia kwa fedha mda au msaada wa mawazo kulingana na uwezo wangu kufanya hivyo hunipa furaha hunikumbusha kuwajali wengine na kuchangia kujenga jamii yenye mashikamano.

Siku za mvua napenda kukaa ndani ya nyumba kusoma au kuandika ama saa zingine kunywa kinywaji cha moto naeza kuwa chai au kahawa wakati mwengine mimi husikiliza muziki au kutazama filamu ambayo ni tulivu mazingira ya mvua hunipa utulivu na nafasi ya kupumzika na kutafakari.